Ndio nawafahamu majirani zangu kwa kiasi. Hatujuani sana kwa undani lakini kuna heshima na maelewano kila mara tukikutana tunasalimiana na wakati mwingine tunapiga story kidogo kuhusu mambo ya kawaida. Kama kuna jambo dogo, kama kuulizana habari, hau kusaidiana kwa kitu fulani, huwa tunafanya hivyo. Kwangu mimi kujua majirani ni muhimu juu inafanya mtu ajisikie yuko salama na pia inaweka mazingira ya kuishi kuwa mazuri na yenye amani.

Nikiwa na marafiki zangu tunapenda kufanya vitu za kawaida lakini zenye maana tunaweza kutana tukapika au tukakula pamoja. Tunaongea kuhusu laifu na mipango yetu. Wakati mwingine, tunatoka kidogo kama kwenda matembezi ama kukaa mahali tulivu tupumzike. Pia, napenda ile taimu ya kucheka, kushea ekspiriensizi na kusaidiana kwa mawazo. Tumi kuwa na marafiki ni juu ya kuinjoi kampani yao na kujenga memorizi pole pole.